Mimi binafsi napenda kuchora zaidi kuliko kupaka rangi. Kuchora hunipa nafasi ya kuonyesha mawazo yangu kwa huru na ubunifu. Huwa najisikia mtulivu na mwenye furaha ninapochora. Hasa ninapo unda picha zinazoonyesha hisia au vitu vinavyonivutia katika maisha ya kila siku.

Huwa nashugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba yangu ya siku mapema Ninatanguliza kazi muhimu naweka malengo madogo yanao tekelezeka pia napunguza ubunifu na chukua mapumziko mafupi wakati na jihisi ya kwamba nahitaji na pia nafuatilia muda ilikuwakikisha na kamilisha majukumu kwa ufanisi bila msongo.

Mimi kibinafsi napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali Mwanga wa kati hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Hasa ninapofanya kazi au kusoma Hauchoshi macho haraka hunisaidia kuzingatia vizuri na utengeneza mazingira ya kustarehesha bila kuniletea maumivu ya kichwa.

Huwa napenda kula samaki sana. Samaki ni chakula chenye ladha nzuri na afya pia. Hasa wanapo pikwa kwa njia tofauti kama kuchoma au kukaanga. Unifanya ni jihisi nimeshiba vizuri, unipa nguvu na unikumbusha chakula cha nyumbani na familia kila wakati.

Mimi kibinafsi napenda rangi ya bluu ya kati kukuta wachumba chango Kisa na maana rangi hii unipa utulivu wa akili wanisaidia kupomzika na ufanya chumba kionekane safi na pia pana Pia kuendana vizuri na fanicha nyingi na muanga wakawaida.

Naam naamini mimi ni mtu wa ubunifu, napenda kufikiria mawazo mapya, kutatua matatizo kwa njia tofauti na kujieleza kupitia sanaa pamoja na maandishi. Ubunifu hunisaidia kuona fursa mahali ambapo wengine huona changamoto na pia hunifanya nijiamini zaidi.

Mwanzo tuipe shukrani teknolojia maana ili tupatia kompyuta Sasa inanisaidia kufanya kazi na timu ya mbali kwa kuwasiliana wazi na mara kwa mara natumia zana za mtandaoni kupanga mikutano ya kawaida kugawana majukumu wazi na kuheshimu muda wa kila mtu ili kazi iyendele vizuri.

Mimi binafsi najenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa mawasiliano mazuri na heshima Nawasikiliza nawasaidia inapohitajika na kushikiriana kwa wazi Pia napenda kushiriki mawazo kudhamini michango yao na kujenga mazingira ya kuaminiana kazini.

Mimi binafsi ni na malengo ya kukuza ujuzi wangu kazini, kufanya kazi kwa bidi na uwaminifu, na kutuwa matokea obora. Na tamani kupanda angazi kita aluma, kusaidia timu kufanikiwa, na kuleta mchango chanya kwa shirika la jamii kwa ujumla.

Mimi binafsi napenda kulima bustani kwa sababu unipa utulivu na furaha. Kufanya kazi na udongo unisaidia kupunguza mawazo, kuona mimea ikiwa unipa motisha na kunifanya nijisikie karibu na asili. Pia napenda kuvuna mazao niliyo ya panda mwenyewe.

Mimi binafsi kinacho nifanya nicheke na ni vichekesho rahisi hadithi za kuchekesha na mda ninaoutumia na marafiki wangu Pia napenda watu wenye ucheshi wa kawaida na hali zinazo tokea ghafla na kunifanya nitabasamu bila kutaraji.

Mimi binafsi, ndiyo, napenda kununua vitu kwa kutumia simu, humu nchini Kenya tunatumia M pesa wakati mwingi, ni rahisi na huokoa muda, haswa ninaponunua mtandaoni. Naweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kufanya malipo haraka bila kwenda dukani.

Mimi binafsi wakati wa mapumziko ya mchana napenda kula chakula kwa utulivu kupumzika kidogo na kuzungumza na wenzangu wakati mwingine nasikiliza mziki au kutembea kwa muda mfupi ili kujirejesha nguvu kabla ya kuendelea na kazi ya kawaida.

Mimi binafsi naona sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni wadhilifu, mawasiliano mazuri, na uwezo wa kusikiliza wenzake. Kiongozi anapaswa kuwa mfano bora, kutoa mwelekeo, na kuwajali wengine. Na kuhimiza ushirikiano ili ifanye kazi kwa moyo moja.

Naamu, natumia mitandao ya kijami kwa kiasi, naitumia kuwasiliana na marafiki, kupata habari, na kujifunza mambo mapya. Hata hivyo, najitahidi kuthibiti muda ni nao tumia ili nisipoteze mwelekeo wangu, na pia majukumu yangu ya kila siku.

Mimi binafsi kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni uwazi na heshima. Napenda ujumbe ule wa wazi, sahihi na kwa wakati unaofaa. Pia nahakikisha nasikiliza wengine na kutua marejesho mzuri ilikuopuka kutoelewana na kuboresha ushirikiano.

Kwa kweli, ndiyo. Napenda kupiga picha kwa sababu unisaidia kuhifadhi kumbukumbu muhimu. Napenda kupiga picha zile za mazingira, watu au matukio ya kawaida. Kupiga picha, unipa nafasi ya kuona uzuri wa vitu vidogo na pia kujieleza kwa ubunifu kupitia kamera yangu.

Mimi binafsi napenda maua sana kwasababu unipafuraha na utulivu Napenda harufu na rangi zake tofauti hasa wakati wa subuhi maua unifanya nijisikie karibu na asili, uboresha mazingira ya nyumbani na unipahisia za upendo na matumaini.

Mimi binafsi napenda kazi ya ushirikiano kwa kusikiliza mawazo ya watu wengine, kushiriki yangu kwa uwazi na kuheshimu tofauti napenda kupanga malengo ya pamoja kugawanya majukumu kwa haki na kusaidiana ili kufikia meatokea bora kwenye timu nzima.

Mimi binafsi napendelea viatu vya wazi na vya starehe. Napenda viatu vinavyonipa uhuru wa kutembea, bila maumivu yeyote, hasa viatu vya kawaida au vya mchezo. Vikinifanya nijisikie huru nadhifu na vinafaa kwa matumizi ya kila siku.

Mimi binafsi, napanga wiki yangu ya kazi kwa kuorodhesha majukumu muhimu kwa mapema. Ninatenga muda kwa kila kazi, naweka vipaumbele na kuacha nafasi ya mabadiliko, yaani changes. Pia napitia maendeleo yangu kila siku ili kuhakikisha malengo yanatimizwa.

Mimi binafsi siendi hospitali mara nyingi kwa mwaka. Mara nyingi naenda kwa uchunguzi wa kawaida au nikihisi siko vizuri. Napendelea kujali afya yangu mapema, kufuata ushauri wa kitabibu na kuishi maisha ya yenye usawa ili kuepuka kuugua mara kwa mara.

Mimi binafsi, napanga kazi yangu kwa kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila siku. Ninatanguliza yalio muhimu, nagawa kazi kwa muda na kufuatilia maendeleo. Pia najipa muda wakupumzika ili kudumisha umakini wa tija pale kazini.

Mimi binafsi ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye mafanikio na amani. Na tamani kufikia malengwa yangu, kusaidia familia na jimii, na pia kuacha alama chanya. Pia ningepende kuendeleza kujifunza, kukua binafsi na kuwa mfano mzuri kwa wengine.

Mwandishi wa vitabu ninaye mpenda anaitwa Ngũgĩ wa Thiong'o ambaye nilifanya kitabu chake pale shule ya sekondari na nikapita sana. Napenda jinsi anavyoeleza maisha, utamaduni na changamoto za jamii kwa undani. Vitabu vyake hunifanya ni tafakari, kuelewa historia na kuthamini lugha ya utambulisho wa kiafrika.

Mimi binafsi nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara ili kuepuka kushiriki taarifa binafsi ovyo. Na kusahihisha mipangilio ya usalama pia huwa makini na viungo vinavyobofya na tumia uthibitisho wa hatua mbili na kupunguza matumizi ya mitandao ya kijamii.

Naam, napenda kuchangamana na watoto kwa sababu uniletea furaha na nishati chanya. Napenda kucheza nao kusikiliza mawasiliano yao na kuwafundisha mambo madogo madogo ya maisha. Urahisi wao unikumbusha umuhimu wa kicheko, uvumilivu na upendo wa dhati.

Mimi binafsi na shiriki katika jamii yangu kwa kusaidia shuguli za kijamii na kujitolea inapowezekana. Napenda kushirikiana na wengine kutatua changamoto, kushiriki na mawazo ya maendeleo na kuhimizi mishikamano. Pia mimi ushiriki mikutano ya kijiji na kusaidia majirani.

Mimi binafsi, kipindi cha televisieni ninachopenda hivi, ni kipindi ambacho kina elimu, na pia kina maana sana kwa jamii, napenda vipindi ambavyo vinazungumzia maisha halisi, maendeleo, na tamaduni tofauti, vipindi hivi hunifanya nijifunze, kutafakari, na kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi.

Mimi binafsi ninapo kutana na kazi ya dharura hutulia kwanza Natathmini haraka hali ilivyo napanga vipao mbele na kuchukua hatua muhimu mara moja Pia huwasiliana na wahusika wanaohusika ili kushiriki na kuhakikisha tatizo linalo takikana ama kusuluhishwa linashugulikiwa.

Mimi binafsi mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni kukamilisha majukumu kwa ufanisi na kwa wakati Pia nathamani kujifunza ujuzi mpya kupata heshima ya wenzangu na kuona mchango wa mchango wangu ukileta matokeo chanya kwa timu na shirika.

Mimi binafsi, somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia na penda kujifunza kuhusu mwili wa binadamu, mimea na viumbe kwa hai kwa ujumla. Somo hili unifanya kuelewa maisha vizuri, afya, mazingira na kunichochea kuuliza maswali mengi kuhusu asili.

Ndiyo nani hapendi teknolojia mpya? Napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa maarifa mapya na kunirahisishia kazi. Napenda kujifunza matumizi ya vifa na programu mpya, kuona jinsi vinavyo boresha maisha na kunifanya niwe tayari kukabiliana na mabadiliko ya dunia ya kisasa.

Mara nyingi natumia wi-fi kuliko data ya simu, wi-fi unisaidia kuokoa gharama na hutoa muunganisho thabiti zaidi Asa ni napofanya kazi au kutazama maudhui mtandauni Hata hivyo Mimi hutumia data ya simu wakati mwingine nikiwa safarini au nje ya nyumba.

Mimi binafsi, nawatia moyo wenzangu kwa kuwapongeza wanapofanya kazi vizuri, kuwasikiliza wanapopitia changamoto na kuwasaidia pale inawezekana. Pia mimi ushiriki maneno ya kutia moyo, kushirikiana kwa karibu na pia kuonyesha mfano mzuri, wa bidii na mashikamano kazini.

Mimi binafsi, napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Habari za mtandaoni ni rahisi kupatikana, husahihishwa kwa haraka na naweza kuzisoma wakati wowote. Pia, huniruhusu kulinganisha vianzo ambazo zinatofauti na kupata taarifa wa urahisi.

Mimi binafsi ninapoanza kazi kwanza na pitia ratiba ya siku na majukumu muhimu Mimi huangalia barua pepe au ujumbe wa haraka naweka vipaumbele na kupanga muda Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na mwelekeo pamoja na utulivu pale kazini.

Mimi binafsi, msimu ninaoupenda zaidi ni msimu wa baridi wa kiasi, napenda hali ya hewa yenye upepo, mwanana na joto ambalo sikali. Kunifanya nifanye kazi kwa utulivu, nipumzike vizuri na kufurahia shughuli za nje bila kuchoka kwa haraka.

Mimi binafsi, mafanikio niliyoyapata kazini ni kuaminiwa na majukumu makubwa na kuyatekeleza kwa ufanisi. Nimeweza kuboresha utendaji wangu, kushirikiana vizuri na timu na kuchangia kufikiwa kwa malengo ya shirika, kwa juhudi na nidhamu pale kazini.

Mimi binafsi, nimewahi kusafiri hadi maeneo ya pwani kama mombasa na lamu. Ambayo ni mazuri sana. Yeah, nilifurahia bahari, mchanga mweupe na utamaduni wa wenyeji. Sefari hiyo ilinipa utulivu, kumbu kumbu mzuri na hamasa ya kutembelea sehemu nyingine.

Kibinafsi, napenda mbwa kuliko paka, mbwa ni mwaminifu na huwa ana upendo mkubwa na hupenda kucheza, hunifanya nijisikie salama na kufurahia nikiwa nao, pia napenda jinsi wanavyoweza kuwa marafiki wakaribu na walinzi wazuri wa nyumbani.

Kila siku natumia matatu kama njia yangu ya usafiri ni rahisi kupatikana na usaidia kufika kazini kwa wakati Pia unipa nafasi ya kuona watu mbali mbali kusikiliza mziki na kujifunza uvumilivu katika safari za kila siku na pia ningependa kuongeza ya kwamba matatu ni cheap.

Mimi binafsi ninamausiano mazuri sana na wazee wangu, huwa nawapa heshima nawasikiliza sana na kuthamini ushauri wao Mara nyingi mimi hujitahidi kuwasiliana nao, kuwasaidia inapowezekana na kujifunza hekima kutoka uzoefu wao wa maisha.

Naamu, napenda kujifunza historia kwa sababu unisaidia kuelewa watulikotoka na kwanini mambo yako hivi leo na pale ambapo tunapoelekea. Historia unipa maarifa, unifundisha makosa na mafanikio ya zamani, na pia unifanya kuthamini utamaduni, mapambano na maendeleo ya jamii.

Kwa kweli huwa inategemea lakini mara nyingi naoga mara moja kwa siku hasa asubuhi au jioni kulingana na shughuli nilizozifanya kuoga unisaidia kujisikia safi mchangamfu na tayari kuendelea na majukumu ya siku wakati mwingine naoga mara mbili ikiwa nimechoka sana.

Mimi binafsi na hisi wasilisho ni fursa ya kushiriki mawazo na watu wenzangu. Hata kama kuna wasiwasi kidogo, mimi hujiandaa vizuri, huongeza kujiamini kabisa na pia unisaidia kuwasiliana na ufanisi mbele ya watu wengi.

Ndiyo nasoma gazeti mara kwa mara Hata kama nasoma habari za mtandaoni zaidi gazeti hunipa hisia ya utulivu na umakini napenda kupitia habari makala na maoni ili kuelewa yanayo endelea kwenye jamii yetu nchini na pia duniani kote.

Mziki ambao ninaupenda sana sana huwa bongo na ule musician ama muimbaji ambaye namsikiliza sana ni diamondi kutoka nchini tanzania na mara nyingi utanipata nikisikiza mziki wakati wa majioni kama nimetoka kazini kwa sababu mziki unipa faraja unipa kunipatia lila jambo lalo tunaita calmness.

Kibinafsi, napenda kuenda madukani wakati wa asubuhi au mchana mapema zaidi. Wakati huo, uwa madukani kuna utulivu zaidi, huduma ni haraka, na naweza kuchagua bidhaa bila haraka ya yote. Pia hunisaidia kuepuka msongamano na uchovu wa jioni.

Njia ambayo natumia kupumzika ni aina mbili kusema kweli. Kulala na pia kufanya mazoezi ambayo yanaitwa exercise. Na sana sana utapata nikifanya mazoezi maana kuna utulivu ninaopata. Na jinsi ambavyo nilieza kujua mazoezi yananisaidia nilipata kuongeza kilo na nikatafuta njia ya kupunguza. Kwa ule wakati wa kufanya exercise ama mazoezi, nilirealize ya kwamba ama nilipata ya kwamba, ninapata kupunguza kilo na pia napata mapumziko ya kimwili na kiakili. Naam, nashukuru.

Kinywaji ambacho napenda kunywa asubuhi ni maji moto ama maji ambayo tunayaita kwa kimombo warm water. Ambayo nimeongeza ndimu ndani yake. Na sababu ambayo nafanya hivo ni kupata afya njema, kuboost immunity na pia ninaeza kuzuia magonjwa fulani ambayo yanaeza pata njia panda na yaingie kwenye mwili. Sasa na huwa nahakikisha kwamba nayanywa maji ya ndimu ambayo ni very warm.

Naam mimi huweka picha zangu mtandaoni lakini kwa kiasi tu napenda kushiriki kumbukumbu maalum lakini pia huwa makini kulinda faraga yangu Nachagua picha kwa uangalifu na huweka mipangilio ya faragha na huepuka kushiriki taarifa nyingi ya kibinafsi.

Nina rafiki wakaribu sana, jina lake ni Maria. Maria ni mtu mchangamfu, mtu mwenye roho safi, na tulikutana chuo kikuu, na iyo ni karibu miaka kumi imepita. Na Maria ni mwazo shuleni, na kumbuka kuna wakati nilikuwa na changamoto za kifamila, Maria aliweza kunisaidia nisiingie kwenye depression. Na kwa hilo na shukuru sana kwa urafiki ambao tukonoa wakaribu na mpaka leo na eza sema bado ni rafiki wakaribu.

Umeme unapokatika mimi hutulia kwanza natafuta mwanga wa dharula kama mshuma au tochi Kisha hutumia muda kupumzika na pengine au kuzungumza na familia wakati mwingine mimi hutumia simu yangu kwa tahadhari hadi umeme unaporudi.

Mandhari nzuri niliyowahi kuona ni machweo ya jua ya ufukweni Rangi za anga zilichanganyika na sauti ya mawimbi ya bahari Zikanipa utulivu sana moyoni mwangu ilikuwa picha ya asili iliyonifanya nijisikie karibu na dunia na kuthamini uzuri wa maisha.

Kibi nafsi ndiyo huwa ni navasa saa hunisaidia kufutilia muda na kuwa na nidhamu katika ratiba yangu ya kila siko Pia ni nayiona kama kifacha mtindo kinacho kamilisha mavazi yangu na kunifanya nejisikie nadhifu na tayari.

Mimi binafsi napenda wanyama wanaofugwa nyumbani kama mbwa na paka. Wanatoa urafiki na faraja hasaa mbwa kwa uwaminifu wao. Pia napenda wanyama wa porini kama tembo kwa sababu ya hekima yao, nguvu na umuhimu wao katika mazingira yetu.